Kusema kweli wafanyakazi wapya ni baraka, ni baraka kwa kampuni na pia ambao wanaofanya kazi pale kwa upande wake ni kazi ambayo, wamekuja kusaidia kazi wapo unapata ambayo walikuemo. Walieza kwa kazi nyingi ambayo kazi nyingi ambayo hawezi itekeleza kwa hivyo mimi kwangu mimi nakaribisha wafanyakazi wapya ni zuri sana. Iliojihisi ni kama wapo, wapo nyumbani maana yake hilo ndilo jambo la kwanza la kuonyesha wafanyakazi wenzako kwamba ajihisi hapo nyumbani manake mtaenda kuwa familia ama mtaenda kuwa familia kikazi kwa muda ambao si mfupi pia muda mrefu sana maana yake lazima pia tujali maslahi ya kila mtu kwa hivyo kwangu mimi nakaribisha wafanyakazi wapya vizuri. Yaonyeshe vile kazi inafanywa alafu wakiwa na jambo lolote la ziada jambo lolote la mno wanaeza pia wakawasiliana na mimi kwa njia moja au nyingine ili tuweze kusaidia na kufanya kazi.